Ndiyo napenda kusikiliza prediyo. Lakini si kwa sababu ya muziki tu unaopigwa au habari zinazotangazwa. Ninapenda redio kwa hisia yake ya kipekee, hisia ya kuunganishwa na ulimwengu kwa njia tulivu ya kawaida na ya kibinadamu. Redio hunikumbusha kuwa mimi ni sehemu ya mkondo mkubwa wa maisha unaoendelea hata nisipokuwa nikitazama screen. Kusikiliza redio kwangu ni kama kufungua dirisha ndogo linaloruhusu dunia iingie ndani kwa mwendo wake mwenyewe. Sauti ya mtangazaji hata nisipomjua huleta ukarimu fulani. Ni sauti inayokuambia hauko peke yako, kuna faraja katika hilo hasa wakati wa asubuhi za mapema au usiku wa kimya ambapo redio huwa kama rafiki anayekaa karibu bila kuuliza maswali mengi. Ninapenda pia ukweli kwamba redio haikuhitaji uwe makini kila sekunde. Unaweza kuchezwa nyuma ya shughuli nyingine. Kupika, kusafisha, kuandika, hata kufikiria. Tofauti na majukumu mengine ya kisasa yanayodai umakini wako wote. Redio hunipa uhuru wa kusikiliza kwa hiari na mara nyingi. Ni katika hali hiyo ya kutosikiliza kwa makini ndipo ninapokutana na wimbo, mazungumzo au habari inayoguza moyo wangu ghafla. Ndiyo hunipa mchanganyiko wa sauti halisi. Sauti za watu wakizungumza bila kuhariri sana. Vicheko vya ghafla, makosa madogo ya kibinadamu, vyote hivyo hunifanya nihisi ukarimu zaidi. Hakuna ukamilifu uliopangwa kupitia kiasi, kuna uhalisi, hilo ndilo linalonivutia. Inanifanya nikumbuke kuwa mawasiliano si lazima yawe makamilifu ili yawe na maana. Napenda pia jinsi redio inavyoweza kunishangaza. Huwa sichagui kwa makini kila ninachosikia. Najiruhusu kubebwa na ratiba yake kuna nyakati nasikia wimbo ambao nisingewahi kuutafuta mwenyewe au hadithi fupi ya mtu nisiyemjua lakini inanigusa sehemu ya maisha yangu. Redio hunipa zawadi zisizopangwa na kuna uzuri katika kutojua kitakachofuata. Kuna kipengele cha kumbukumbu kinachohusiana na redio pia, sauti fulani au kipindi fulani kinaweza kunirudisha nyuma katika wakati fulani wa maisha. Asubuhi za utotoni, safari ndefu au jioni tulivu nyimbani. Redio hunihifadhi hisia si tu taarifa. Inabeba historia ndogo ndogo za maisha yangu bila mimi kutambua. Zaidi ya yote napenda redio kwa sababu haiharakishi. Inaruhusu kuendelea na siku yangu bila shinikizo la kuchagua kupima au kuchuja kila kitu. Inaniambia kaa sikiliza kidogo pumua katika dunia inayokimbia sana redio hunipa mwendo wa kati si wa haraka sana si wa kusimama kabisa. Kwa hivyo ndivyo napenda kusikiliza redio si kwa sababu ni bora kuliko njia nyingine za kusikiliza sauti bali kwa sababu inanipa uzoefu wa kibinadamu zaidi. Ule wa kusikiliza kuhisi na kuunganishwa na dunia bila haraka bila kelele na bila kujilazimisha.

Zoezi nzuri nilolijenga na ambalo limekua muhimu zaidi kwangu si la mazoezi ya mwili pekee. Pola si desturi ya kuamka mapema bila sababu. Ni zoezi la kujiuliza swali moja tu kila siku. Lakini si ilo la kua la kweli. Si la kawainda. Nimegudua kwamba swali hilo linaweza kubandilisha jinsi ninafyoishi, jinsi ninafyofanya maamuzi na jinsi ninafyoisi duniani. Kila siku mara tunapomaliza kazi au kabla ya kulala unjiuliza leo nilijifunza nini kuhusu mimi mwenyewe. Swali ilo linaonekana raisi lakini linachukua napasi ya kuishi kwa kuota. Unjasa sehemu ya maisha yangu ambayo mara nyingi huwachwa wazi kunjitambua. Kwa miaka mingi, nilikuwa nikiishi kama mtu anayekimbia mda kufanya kasi, kukutana na watu, kuingia kwenye ratiba bila kusimama kutambua ni nini kinaendelea ndani yangu. Swali hili, linanilasimisha kusimama hata kwa ndakika chache na kuangalia maisha yangu kwa njicho la mtafiti wa ndani. Kwa kawainda, majibu yangu si makubwa au ya kipekee kila siku. Wakati mwingine ni kitu raisi kama nilijifunza kwamba nahitaji kupumusika zaidi hau nilinjifunza kwamba nilikosa kusema hapa mara moja na hivyo ilinisababisha kuchoka hau nilinjifunza kwamba nilifurai kitu, nilifuraia kitu kidogo sana ambacho sikuwa nimekipa usito. Lakini hata yale manjibu mandogo yanapokua ya kweli yanakua na nguvu. Hii ni sowezi nzuri kwa sababu kinachofanyika si tu kujua bali kujifunza na kubandilika. Unapojua kitu kuhusu wewe mwenyewe unaamua kwa makusudi kufanya kitu tofauti kesho. Uo ni msunguko wa ukuaji. Swali linalofanya niongese uelewa, uelewa wa tabia zangu, insia zangu na mitanzamo yangu bila kunjihukumu kwa ukali nachifuza kuwa binandamu sio kuhusu kuwa kamili bali kuhusu kuwa wa kunjifunza. Soezi hili pia lina limebandilisha njinsi ninafiona makosa. Mwanzoni niliona makosa kama ushindi hau kukatiswa tamaa. Lakini sasa ninapojikuta nikisema nilishindwa mara njingi unjiuliza. Nilinjifunsa nini? Swali hili unifanya makosa yawe ndarasa si adhabu. Na nathani hili ndilo mabandiliko makubwa saidi kutoka kuogopa kushindwa kuenda kutambua kwamba kushindwa ni sehemu ya njia ya kujua zaidi. Kwa upande wa mausiano, soezi hili nimenisaindia kuwa mukweli zaidi. Unapojua unacho chifunza kuhusu wewe mwenyewe. Unakua na uwezo wa kuelewa insia zako kwa uwazi saindi. Unakua na uwezo wa kuelewa insia za wengine kwa huruma saidi. Na unapokua na huruma mawasiliano yanakua laini saidi na uusiano unakua wa kweli zaidi. Penda zaidi ni kwamba soezi hili ni raisi lakini la ngufu. Uitaji vifaa mda mwingi na malengo makubwa. Unaitaji tu uaminifu wa kidogu kila siku na kwa sababu ni soezi la kila siku linakua tabia ata siku ni napokuwa ni mechoka au nimekua bizi. Swali hili utoka tu kwa njia moja au nyingine. Na mara nyingi diyo siku zinapokua ngumu ndiso zinanipa manjibu ya thamana saidi.

Ningependa chakula chenye ladha ya umami kwa sababu umami ni ladha ya kina ya busara na ya kukamilisha. Sio tamu tu, sio chumvi tu, wala si chungu tu. Bali ni ile ladha ya mwenye nguvu. Inayojaza mwili na nafsi bila kukasirika. Umami au aionekani mara moja kwa macho hau harufu. Bali inahisi ndani ya mdomo na mwili mzima kama mziki wa ndani wa chakula unacho. Chezesha pole chakula chenye umami kina hisia ya nyumbani. Kina kufanya uhisi uma umefarijiwa. Kama bando ya siku difu. Unapakula mulo ulipikwa kwa ma umakini na mda. Nikama chakula kinachokuambia. Hii ni sahihi tau mara nyingi ni furaha ya haraka. Chungu ni moto wasia chumvi ni kusisimua. Lakini uamini ni ladha ya uvumilifu na ya kukumbukwa. Inakufanya usiwe unatafuna zaidi. Bali, una unaanza kwa kuelewa na kupenda kwa hivyo chakula ninachokipenda ni kile cha umami kwa sababu kinajenga kumbukumbu kinatoa utulivu na kinakufanya uone kwamba chakula si tu kimoja ladha bali kimejaa hadithi.

Kwa ukweli, ningesema ninaoga maramoja kwa siku lakini sii kwa sheria ngumu isiwo bandilika. Ni zaidi ya mazoeya kuliko wajibu. Kuwoga sii tu suwala la maji na sabuni. Nitendo la kunjirundisha kwenye hali ya kawainda kujitunza na wakati mwingine kunji tafakari kimya kimya. Kuna siku kuwoga ni kama kufungua ukurasa mpia na kuna siku ni kama kufuta uchofu ulioganda mwilini. Hasubui kuwoga kungekua kama ishara ya kuansa siku. Majibaridi kidogo au ya ufugufugu yananisaindia kuamuka kufungua hakili na kunjisikia tayari. Kwa mimi kama binandamu wa kawainda kunanisaindia kunjipanga, banda ya kuwoga hasubui na njiisi nikiwa safi, nikiwa muembesi na nikiwa tayari kukabiliana na watu kazi na changamoto sasiku. Lakini pia kuna siku ambazo kuoga njioni au usiku ndiyo kuna kuwa umuimu zaidi. Baada ya siku ndefu jasho vumbi kelele na mawazo mengi. Kuoga kunakuwa kama ibada ya kufunga siku. Ni wakati wa kuacha mambo ya nje yabaki nje na mimi nirudi kwangu mwenyewe. Maji yanapo mwagika ni kama yanabeba uchofu na msong wa mawazo. Hapo kuoga si suala usafi tu ni suala la afya ya akili. Ninaoga mara mbili kwa siku, ndiyo kila siku. Kama siku imekuwa ya joto sana, kama nimefanya kazi nzito, kama nimetoka kukimbia au kufanya mazoezi, au kama nimejisikia tu situlii, basi kuoga mara ya pili huwa halali kabisa. Sioni hilo kama kupindukia kusikiliza mwili wako, mwili unaposema nahitaji maji na busara kumsikiliza. Lakini pia kuna ukweli ambao binandamu wengi hawapendi kusema kwa sauti. Kuna siku ambazo kuoga haiji kwa urahisi. Kuna uchofu na kuna huzuni kuna msongo wa mawazo kuna siku akili zinasema leo sina nguvu. Katika hali hizo kuoga hata mara moja kunakuwa ushindi mdogo. Na hivyo pia ni ya kibinadamu. Sio kila siku ni sawa na sio kila siku tu tuna nguvu sawa. Kwa hivyo nikisema ninaoga mara moja kwa siku nasema hivyo kwa wastani. Maisha halisi hayafuati ratiba kamili kuna siku hakuna jasho, hakuna kutoka nje sana na mwili uko sawa. Kuna siku nyingine kuoga mara mbili au hata tatu ni sawa kabisa. Hakuna mambo ya miujiza kinacho nacho hesabika na jinsi unavyojisikia mwenyewe. Kwa upande wa kijamii kuoga pia kuna husian na hieshma, unapokutana na watu, unataka uwe katika hali ambayo inakufanya ujisikie vizuri na inayo wafanya wengine wajisikie vizuri pia, sio kwa sababu watu watakuhukumu, bali kwa sababu unajiheshimu kuoga ni njia rahisi ya kuonyesha kujali mwili wako na nafasi yako katika jamii. Kuna watu wanaogopa sana na kuna wanao ogopa mara chache. Mara nyingi hili linategemea mazingira. Hali ya hewa, kazi na hata utamaduni. Hakuna jibu moja sahihi kwa kila mtu. Kinachofanya jibu langu liwe la kibinadamu ni kukubali utofauti huo bila kuhukumu. Kwa kifupi lakini kwa moyo wote ningesema hivi. Ni naogopa mara moja kwa siku ya kwa kawaida. Mara mbili inapohitajika na wakati mwingine naelewa kabisa siku ambayo kuoga ni changamoto. Kuoga kwangu si mashindano, si sheria, wala si kitu cha kujionyesha ni sehemu ndogo ya kujitunza na kuishi vizuri kadiri ya uwezekano. Na kama ningekuwa nikizungumza na rafiki karibu nami ningemalizia kwa kusema oga kwa ajili yako sio kwa namba. Mwili wako ni lugha yako, ukijifunza kuisikia, utajua lini na ni wakati wa maji na ni lini ni wakati wa kupumzika. Huu ndio uhalisi wa kibinadamu kabisa.

Kuna tabia moja ambayo unichukisa sana kuliko zingine, nayo ni kukosa eshima kwa wengine huku mtu akinjiona yuko sawa kabisa. Hii si eshima ya kuogopa mtu wa kujipendakesa, bali eshima ya mzingi, kumsikiliza mwenzako kutomtharau na kuto kumfanya anjiskie mdogo kwa sababu tu huna sauti kubwa, cheo pesa au elimu, unapo kutana na mtu anayekatiza wengine. Wanapo ongea, anayetharau mawazo ya watu bila kuyafikiria au anayejifanya ndie mwenye akili pekee chumbani. Uwa naisi kuchoka moyoni, sio asira kali bali uchofu wa kiroo. Kama kusema kwa nini, kwa nini ni vingumu kuwa mtu mzima. Tabia nyingine inayoniacha na hisia mbaya ni unafiki kwa wa tabasama. Watu wanao kutasamia mbele, wanao kupongeza, wanao kuonyesha ukarimu, lakini ukingeuka kidogo tu wana kuthalilisha, wana kusema vibaya hao, wana kufanya ila. Hii unichukisa si kwa sababu inanithuru mimi moja kwa moja bali kwa sababu inanionyesha kukosa ujasiri wa kua mkweli. Afadhali mtu asienipende na aniambie wazi kuliko anipende kwa uso alafu anichome mgongoni. Unafiki huu uvunja uaminifu na bila uaminifu mausiano yote yanakua maigizo. Unichukiza sana tabia ya watu kunjifanya awajui walichokosea. Mtu akikosea na akaomba msamaha wa kweli hilo linaeshimika sana. Lakini mtu anayekosea alafu anatafuta visingizio. Anangeuza lawama kwa wengine au anajifanya kama akuna kilichotokea. Uniacha nikiwa nime katizwa tama kukubali kosa si uthaibu ni ngufu. Kukataa kosa ni ndalili ya ego kubwa kuliko utu. Watu wa haina hii unifanya nihisi kama unazungumuza na ukuta sio binadamu. Kuna pia tabia ya kukosa huruma asa pale mtu anapokuwa na uwezo wa kuelewa lakini anaamua asijali. Watu wanaocheka maumivu ya weingine. Wanao puhusa shinda za mtu kwa kusema hilo si tatizo hao wanaopima mateso kwa mzima yao binafsi tu huu uniumiza moyoni maumifu ayafanani kile ambacho kwako ni kidogo kwa wengine ni kikubwa kukosa uwezo wa kunjifua kunjifua viatu vyako na kujaribu kutembea na vya mwenzako hata kwa dakika chache ni tabia inayachosha sana. Tabia nyingine inayoniacha na hisia nzito ni kudharau munda wa wengine. Mtu anayachekeleshwa, anayekuchelewesha bila kujali, anayevuja ahandi mara kwa mara, au anayechukulia ratiba za wengine kama azina maana. Unionyesha kwa hajali zaidi ya nafsi yake. Unapochezea muda wa mtu unachezea sehemu ya maisha yake hili si kosa ndogo kama watu wanavyothani. Lakini nikizungumusa kwa uaminifu zaidi tabia sinazo chukiza zaidi ni zile mbazo watu uzitetea kwa kusema ndivyo nilivyo, kama vile tabia ambaye baya ni kitu cha kama kukosa andavu kuwa mkali na kutokuwa na huruma ni utambulisho, si kitu cha kurekebishwa kauli hii unifanya nihisi kama mtu amejifungia mlango wa kukua binandamu mzima na yule anaye kubale kubadilika sio yule anayenjifanya nyuma ya tabia zake mbaya.

Ndiyo napenda kuimba, ninaimba kwa sababu kuna vitu ambavyo maneno ya kawaida hayawesi kubeba. Kuna hisia ambazo ukijaribu kuzizungumza, zinakuwa makuuni, lakini ukiziimba hata kwa sauti isio kamili, zinatoka, zinapumua, zinapata nafasi. Sina sauti za ya kupendeza majukwani sijui kufuata noti zote. Wakati mwungini nachelewa kwenye beti au nachemusha sauti kuliko inafyotakiwa. Lakini bado naimba kwa sababu kuimba kwangu si mashidano. Ni mazungumuzo kati yangu na nafsi yangu. Ninaimba nikiwa peke yangu mara nyingi nikioga, nikiindesha, nikiwa nimechoka, nikiwa na furaha inayoelezeka. Kuna siku naimba nyimbo za zamani zile zinazonirundisha nyuma zinanikumbusha nilipokuwa nilichopitia na jinsi nilivyofika hapa. Wakati mwingine wimbo mmoja tu unaweza kufanya nisimame. Nitazame ukuta na nikumbuke mtu aliye nipenda au ndoto niliyokuwa nayo. Na kuna siku naimba bila ata kujua maneno yote. Na nungunika tu melodi inanibeba hapo siitaji kuelewa kila kitu naitaji tu kujisikia kuimba pia ni mahali pa usalama ni mahali ambapo hakuna anayenihukumu hakuna anayesema ulifanya vibaya au sauti yako ninaweza kuimba vibaya kabisa lakini bado najisikia vizuri kwa sababu wakati huo singoji makofi nangoja utulifu nangoja ile hali ya akili kufungua dirisha kidogo wakati wengi.